Chakula ambacho ni nakipenda zaidi ni ugali. Napenda ugali kwa sababu ugali ni chakula ambacho kinaendana na karibu kila kitu. Unaeza ikula na skuma, unaeza kula na nyama. Kwa wale wanaopenda, wanaeza kula na maharagwe. Yani napia ni chakula ambacho ni raisi kukipata uku nje. Unga ugali ni raisi kukipata uku nje.

Jinsi ambavyo ninashughulikia mda kazini ni kujipanga ya kwanza ninajipanga kenye nitafanya kwanzia asubuhi nikifika mbaka jioni halafu pia ninakumbuka kwamba kuna masaa au kuna mda ambao ni ni wa kukula cha chamcha na pia kujipanga tu yaani hivyo ndo venye huwa nafanya ninajipanga tu.

Hili ni swali la kutatiza kidogo maanake sijui nichague gani kwa sababu ninapenda zote napenda ugali na ninapenda wali lakini hapa intachagua ugali maanake ugali niliposema ni chakula ambacho ninapenda sana kwa sababu inaendana na kila kitu nani nani nani bei kidogo kwa duka sasa ni rahisi kupata unga wa ugali pahali popote lakini ninapenda yote ninapenda ugali na pia ninapenda wali.

Aina ya keki ambayo napenda ni keki ya chokoleti. Naipenda kwa sababu napenda pia chokoleti yenyewe. Sasa ukitengineza keki ya chokoleti naeza furahia sana. Sasa hiyo ndo keki ambayo napenda. Kwanza ikiwa na hiyo krimu ya chokoleti na hiyo rangi ya hudhurungi napenda sana. Namaanake inakata amu.

Mahali ambapo nimewahi kusafiri, mahali pazuri ni siku ambayo nilienda katika mji wa Eldoret. Sikuwa nimewahi enda Eldoret na ikiwa mara yangu ya kwanza nilisikia ya kwamba nilikuwa niko mahali pazuri kwa sababu kulikuwa kumetulia, kulikuwa kumenyamaza. Especia ni kulikuwa kumenyamaza sana sana huko penye nilikuwa kulikuwa kuzuri sana.

Siwezi itaja mtu moja peke yake, manake ni watu wengi walio nifunza ama walio nifundisha jambo muhimu. Sasa tunazasema ni marafiki na kuna marafiki ambao wamenisaidia na wamenifunza mambo ya muhimu na pia tunazasema pia walimu. Yani watu ni wengi siwezi sema mtu moja pekeake lakini mambo ambayo wali nifundisha ni mambo ambayo yani kweli ya tenisaidia katika maisha angu.

Mwezi ambao ninapenda sana ni mwezi wa novemba. Na naipenda kwa sababu ni mwezi ambao nilizaliwa. Sasa ninaipenda kwa sababu huwa ni, yaani huwa iko tu na mafikira mazuri katika hiyo mwezi na huwa nimeichangamkia sana kwa sababu siku yangu ya kuzaliwa iko katika hiyo mwezi katikati hadi.

Huwa nina shiriki katika mambo tofauti tofauti, jumamosi na jumapili. Kuna masaa ambayo huwa ninaenda kutembea, kuenda kuogelea katika mahali ya kujifraisha huku kwetu. Huwa nina kunywa juisi huko. Mambo ya kawaida ambayo huwa nafanya ni kama kuogelea manake napenda kuogelea. Na huwa ninaenda na marafiki zangu, kuna masaa huwa naenda peke yangu, na pia baada ya kufanya hayo mambo yote huwa nina hitaji kupumzika, huwa sinamambo mengi ya kufanya.

Kitu ambacho ninapenda kufanya na marafiki zangu ni kutembea, tunapenda sana kutembea, maanake kutembea pia ni tizi, sasa hua tunapenda kwenda kutembea, pia tunaenda kutembea, tunafika mahali, tunangalia, venye kunakaa, tunakaa chini tunaongea, tunakuwa na mambo mengi ya kuambiana na kupeana mawaidha. Eee, vitu kama hivyo.

Hayaa, hali ya hewa leo ni kwa sasa ni mawingu na jua kidogo Mimi siwezi sema napenda joto na siwezi sema napenda baridi Manake yote joto na baridi huwa havinifai sasa sijui niseme gani na sasa saizi kwa sababu kuna joto na jua kidogo Nimevaa nguo ambavyo si nzito sana Sipendi, aina hii ya sahii iko sawa Lakini huwa inafika masaa kama saa saba Sa nane, jua inakua mingi na joto inakua jingi na katika hali hii ya, hewa huwa nataka tu kukaa chini Lakini pia huwa nataka kufanya mambo yangu.

Haa kazi ya nyumba ambayo ninaichukia sana ni kuosha vyombo vyombo yaani mnaweza kula watu wakule kwanza ukipata ukipata kana kwamba wewe ndio unaosha vyombo kila wakati unapata watu wanakula wanakuachia vyombo hapo nadhani hiyo ndio imefanya nikachukia kuosha vyombo.

Ninapenda chakula kisicho na mafuta. Lakini, kuna chakula, kuna vyakula vingine ambavyo viko mzuri sana vikiwa na mafuta. Lakini si mafuta mingi sana, mafuta ile ya katikati tu, si mingi na si kidogo. Hasa, kuna masaa hua ninataka chakula chenye mafuta ama masaa ingine kisicho na mafuta. Inalingana na ni chakula gani kilichopikwa.

Kufanya kazi na timu ya mbali huwa inataka sasa uingize mtandao Yani social media ama tuseme online ambapo unatumia vitu vya kiteknolojia kama simu na tarakilishi kuzungumza na watu ambao wako mbali sasa hivyo ndio venye huwa ninafanya.

Inategemea, inategemea, nimenunua vitu mtandaoni mara kadhaa, lakini si kila wakati, kuna masaa ambayo unaeza nunua kitu na ikuje venye ilikuwa kwa picha, na kuna masaa ambayo unaeza nunua kitu na isikuje venye ilikuwa kwa picha, ama pia unaeza ambiwa, utume pesa, kisha mwenye, unamtumia pesa, apotee. Sasa ndiyo, ninapenda kununua vitu mtandaoni lakini na uhakika.

Nyumba ambayo ninaishi ni nyumba ya mawe. Mazingira yangu nikona majirani huku. Na ni mahali ambapo tunaweza sema kwa kimombo estate. Tulihamia huku mwaka wa elfu mbili ishirini na moja. Na ni kitu ambacho napenda kuhusu eneo hili ni kumenyamaza. Ingawa kuna jua mingi lakini kumenyamaza. Na ninahisi usalama na raha mahali ambapo ninaishi.

Ndiyo, ndiyo, ninapenda kujaribu teknolojia mpya kwa sababu vile ambavyo vitu vinaenda saa hizi, ni vizuri kujifunza vitu kadhaa sana sana teknolojia ndio usiachwe nyuma. Sasa, ndiyo, ninapenda kujaribu teknolojia mpya.

La hasha, sivai miwani, lakini awali nilianza kuhisini kama nikona shida ya macho. Sasa ilikuwa niende kwa daktari wa macho, lakini bado sijapata pesa na muda wakufanya hivyo. Sasa labda badae ndo nitaanza kuvaa, lakini kwa sasa sivai.

Kitu ambacho napenda kufanya wakati wa jua kali ni kukaa kwa nyumba. Hii jua mwanzo huku kwetu jua ni kali, yaani ukitoka huezi kosa kuenda kama hujavaa miwani, miwani mieusi ama kofia. Sasa kwangu mimi napenda kukaa kwa nyumba. Sana sana.

Ni nalala kwa masaa nane kwa kawaida. Hiyo ina inafanyika kwa mfano nikilala saa nne nitajipata kitu kama saa mbili ama saa moja nimeamka. Sasa huwa najikaza kulala zaidi ya saa saba masaa saba ama nane.

Ndiyo, sidhani kuna mtu huku nje hapendi chakula kitamu, ama anapenda chakula kibaya, mimi napenda chakula kitamu, na ndiyo maana nikipika chakula, sana sana chakula ambacho mimi nina kipika, ama chakula ambacho nitapika na nikule, lazima kiwe chakula kitamu.

Njia ambayo nafanya kazi ya ushirikiano na wengine ni kuzoea kuzungumza na watu. Unajua kuzungumza ndo inaleta amani. Sasa, ukitaka ushirikiano na watu wengine, ni vizuri sana kuzoea kuzungumza, na pia si kuzungumza pekee yake, lakini kuzungumza na kuelewana.

Ndiyo ni nasoma gazeti lakini kwa sasa sija soma gazeti sana maana yake mzazi wangu Ndiyo alikuwa napenda gazeti sana lakini kwa sasa hayuko Yeye ndo alikuwa na mazoea ya kununua gazeti na kinunua gazeti amalize kusoma nilikua na chukua na pia mimi, ni nasoma.

Njia ambayo ninapenda sana kwasiliana na watu ni kuzungumza na watu moja kwa moja. Sana sana huwa naona mazungumzo ya simu ila ila atakama mazungumzo ya simu ni ile ambayo watu wamezoea sana atakama mtu nimbali. Lakini huwa ninaona mazungumzo ya moja kwa moja ndio mazungumzo ya kweli. Lima nake unezaona venye huyu mtu anakaa na venye anaji amejiweka. Yani inakua raisiku kuelewana na kuangalia uso ya huyu mtu inasema aje Sasa mimi inapendelea kwasiliana na watu moja kwa moja.

Ukisema wazee wangu, labda tuseme babu na nyanya. Kama ni babu na nyanya, wakiwa haini likuwa na mahusiano mazuri na wao, walikuwa marafiki wangu. Hata kama pia walikuwa babu na nyanya, bado walikuwa marafiki wangu. Sasa, mahusiano yalikuwa mazuri la kabla waage dunia.

Ushauri ambao ningependa kupea mtu ambaye anaanza kazi ni ya kwamba wawe na moyo wa kufanya kazi na waingie wakiwa na hiyo motisha ya kufanya kazi maanake watu huwa wanaangalia ni uko na moyo wa aina gani na uko na motisha wa aina gani ndiyo.

Ndiyo, ndiyo, huwa ninaweka picha zangu, mtandaoni, lakini si kwa mitandao yote, huwa ninapenda TikTok. TikTok ndo huwa ninapenda kuweka picha zangu, mtandaoni, manake, ah, TikTok kila mtu huwa wana anafanya hivyo. Lakini kuna hii mitandao ingine kama Instagram ambayo, ah, huko sio lazima na sipendi manake watu wanapenda sana kuonekana ni kama wakosawa kabisa.

Ani napofuraha kuwa nyumbani huwa ninapenda kupika. Kupika chakula ambacho kila mtu atapenda na ambacho kila mtu atahisi ni tamu. Sasa pia ninapenda ku kuwasiliana pia na jamaa wangu, jamaa zangu na familia na marafiki. Sasa hio ndo huwa inanipafuraha nikiwa nyumbani.

Somo ambalo nilipenda zaidi nikiwa shuleni ni somo la kingereza. Manake kingereza nilikuwa napenda kwa sababu. Yaani ni rahisi tu kuelewa na nilikuwa na jitahidi sana. Kwa sababu hata mwalimu mwenye tulikuwa na yeye. Alikuwa mwalimu ambaye tulikuwa tunapenda sana kujitahidi juu yake. Alikuwa anafunza sa vizuri sana. Sasa ukianguka unahisi vibaya. Unaanguka na mwalimu ni mzuri sasa somo ambalo nilipenda ni kingereza.

Kabla ya kulala huwa naingia katika tarakilishi yangu kuangalia ni kazi gani ambayo niliacha kama sijamalizia na pia kuangalia Gmail yangu na pia kuangalia ni mambo gani mapya ambayo yametokea kabla nilale sasa nikimalizana na hiyo niko tayari kuingia kwa kitanda na kulala.

Huwa nina pumzika kwa kulala, yani sinaga mambo mengi, nikiwa nikona siku ndefu, nikiwa yani badaa ya siku ndefu, huwa nafikiria tu kulala ama usingizi, maana yake usingizi huwa inaleta mtu ana ana anahisi ni kama ametulia, tuli, asa huwa nina penda kukulala baada ya siku ndefu, kupumzisha mawazo yani.

Aha, mwalimu ambayo nakumbuka sana ni mwalimu wangu wa hesabu Wo mwalimu wa hesabu pia halikuwa mwalimu wa darasa na halikuwa mkali, alikuwa anafunza vizuri, lakini alikuwa mkali sana alikuwa natuchapa Siwezi kataa hakuwa nafunza vizuri, halikuwa nafunza vizuri mwanzo hisabati alikuwa nafunza vizuri, lakini alikuwa natuchapa sana.

Mafunzo ya kazi ambayo yamenisaidia zaidi ni mafunzo ya kujua kuongea na wateja. Kuna jinsi ambavyo mtu anafaa kujua kuongea na wateja. Na saa zingine huwa inataka ufunzwe. Hasa kwangu hayo ndo mafunzo ambayo yamenisaidia zaidi kazini manake ninaeza kuelewana na wateja. Vizuri.

Kwa sasa, ninapenda habari ya mtandaoni kwa sababu iko kwa simu. Gazeti, unajua gazeti, kupata gazeti virahisi, si rahisi. Gazeti nayo lazima utoke kwa nyumba ama ufike katika jiji la Nairobi. Ndiyo ununue gazeti na gazeti ni shilingi sitini. Simu, unaweza weka, unaweza kuwa na simu yako hapo. Na unaingia tu kwa mtandao na unaangalia ni nini inaendelea na inakupea picha hapo, inakupea picha ambacho, picha ya kile kinachoendelea hapo na hapo.

Ah, huwa ninapokea maoni vizuri kutoka kwa wengine, lakini pia inalingana ni maoni ya aina gani. Unajua kuna watu ambao wanaweza kuwa na maoni mabaya, maanake wanakuonea wivu, na wewe unashangaa sasa huyu shida yake ni gani. Lakini hata kama ninapata maoni mabaya huwa ninasema haya ni sawa lakini sifuatili maoni hayo. Ninafuatilia maoni mazuri na ninashukuru wale ambao wako na maoni mazuri.

Ndiyo, ninapenda sana kujaribu vya kulavipya. Hata kama kuna vingine ambavyo sitapenda, lakini kitu napenda ni kujaribu chakula cha kabila kingine ama nchi ingine. Yani kusema ili niweze kuambia watu ya kwamba, ah, nisha ikula chakula cha itali ama cha wa italiano. Yani ninapenda hivo.

Kitu ambacho ninapenda kuhusu mtaa wangu ni kuna vile kumenyamaza. Sidhani ninaeza ishi mahali ambapo kuna kelele. Halafu pia tuko mbali sana na barabara. Si mbali sana lakini tuko mbali kidogo na barabara kuu. Sasa husikii sauti ya magari ama pikipiki. Nachukia sana kuishi karibu na barabara ambapo penye unasikia makelele makelele. Hasa kitu ambacho ninapenda na mtaa wangu ni kumenyamaza.

Ndiyo, ninapenda kuvaa vipuli. Ninapenda kuvaa vipuli. Mara nyingi ninapenda vipuli ambavyo vinakaa tofauti tofauti. Na ninapenda kwa sababu vinafanya nguo ambayo nimevaa inaonekana vizuri, yaani.

Aaaa, ninapenda kusoma. Ninapenda kusoma sana. Kuliko kuandika. Lakini, saa zingine huwa ninaandika. Ila, si kila wakati. Kusoma ndiyo ninapenda kufanya sana kwa sababu unajua kusoma unaeza soma ukiwa kwa gari, unaeza soma ukiwa umekaa nyumbani, unaeza soma ukingojea mtu, labda uko katika jiji la Nairobi unaeza soma. Yani kusoma mtu anezaifanya pahali popote.

Wakati ambapo ninahitaji msaada kazini, huwa sina aibu kuuliza mtu ambaye najua anaeza nisaidia. Sasa huwa ni natafuta usaidizi kwa mtu mwingine na ni vizuri kutokuwa na aibu ya kuulizia usaidizi. Manake sasa utasaidika kivipi kama uko na aibu ya kuomba usaidizi.

Mimi ni mtu wa kuamka usiku, lakini pia inategemea. Lakini sana sana mimi ni mtu wa usiku sipendi kuamka mapema. uHwa nahisi ni kama heri nifanye vitu hadi usiku. Usiku, usiku, lakini nisiamke mapema. Sasa mimi ni mtu wa usiku.

Kitu ambacho kinafanya mazingira ya kazi kuwa mazuri ni vitu kama kukua na watu ambao, kufanya kazi na watu ambao mnaelewana. Ninaona ukiwa na watu ambao mnaelewana mtasaidiana sana na mtaweza kufanya kazi vizuri. Na pia kukua na mkubwa ambayo anawaelewa na si mtu ambayo ni mkali sana ya ni adipaka mna muogopa. Sasa hivyo ndo vitu ambavyo ni nahisi vinafanya mazingira ya kazi yawe mazuri.

Jukumu ambalo ninapenda sana kazini ni jukumu la la kusimamia watu wafanye kazi fulani. Lakini ninapenda hivo kwa sababu kazini kwetu tunaelewana na watu ambao ninafanya kazi na wao. Sasa inakua raisi ku kuwaelekeza. Kwangu hayo ni maoni yangu lakini kwa mtu mwingine anaeza hisi apana. Hio sio jukumu ambalo anapenda. Lakini kwangu hio ndo jukumu ambalo ninapenda sana zaidi. Ama zaidi kazini.

Wakati ni kiwa na mgogoro na mtu, sana sana huwa ni nanyamaza. Kwanza kama huyu mtu ni mtu ambaye hajui kuelewa na na watu vizuri. Huwa ni namuacha aonge, aonge, aonge, akisha maliza kuongea. Ndo sasa namuliza kama amemaliza na kama amemaliza sasa ndiyo niseme maoni yangu. Na kama pia atataka kunisikiliza pia nisawa. Na sipo pia ataka kunisikiliza pia nisawa. Lakini ninaona wakati wa mgogoro mtu anafaa kukaa kama ametulia kwanza Anatulia alafu Unasikia kenyo mtu mwingine hako anayakusema na hapo sasa ndiyo sasa unajua utajibu vipi.

Ninapenda kukula katika mkahawa ambayo inauza sana sana vitu kama kuku na vibanzi uko ndo ambapo ninapenda kukula nje ya nyumbani Kwa mfano mahali ambapo kuna itwa KFC Sijui kama umesikia KFC lakini ninapenda sana kuenda kukula KFC.

Ndiyo, ninapenda sana kuogelea, ninapenda sana kuogelea Nadhani hiyo ndiyo mchezo ambao Yaani huwa nikiifanya nasikia vizuri sana na nimekua nikijifunza kuogelea kutoka nikuwe mchanga, mtoto mchanga Sasa kwa sasa ninajua kuogelea paka kwa maji yenye yanaenda chini sana Sasa ninapenda sana kuogelea.

Ndiyo, nimawai kushiriki katika mashindano. Na mashindano hayo yalikuwa mashindano ya kujua ni nani anaeza katika densi vizuri. Sasa hiyo ndo mashindano ambayo nishai shiriki kukatika densi na nilivo sema ninapenda muziki sana. Sasa unajua mtu ukipenda muziki unaeza jifunza kudensi. Sasa nilikuwa katika mashindano ya kudensi na nikatokea nambari tatu.

Chakula ambacho ninapenda kukula jioni ni nyama ninapenda sana nyama Kuna masa ambayo nitakuwa na pesa niamue nipitie kwa kichinjio ninunue nyama karibu kila moja Nije nyumbani niile Nipike tu vizuri na nile.

Sita danganya nikisema pesa ndiyo kinanipa motisha kazini. Yaani kufanya kazi na kujua ya kwamba ukimaliza kufanya kazi utalipwa. Hiyo pesa manake saizi siku raisi. Yani kila kitu yenye watu wanafanya huku nje ni pesa. Sasa kwangu ni pesa ndio inanipa motisha kazini.

Lahasha, sijawahi kusafiri kwa ndege, lakini hata huwa ninashangaa vipi sijawahi kusafiri kwa ndege. Ninataka sana kusafiri kwa ndege, lakini kwanza wacha nitafte pasporti yangu alafu nitaanza kusafiri kwa ndege. Naona nikama nikipata pasporti yangu vizuri, ndio nitaanza kusafiri kwa ndege.

Nilivyo sema, ninapenda sana mziki. Sasa, ndio, nimewahi kuenda kwenye tamasha la mziki. Na ilikuwa na wanamziki wengi ambao ninapenda, yaani nilidensi hiyo siku na nilikuwa nikona marafiki wangu hapo. Tulipenda sana kenye tulipata huko na ilikuwa kitu ambacho sitawahi isahau.

La hasha, huwa sivai saa, lakini kuna wakati nikiwa shule ya upili, nilikuwa ninazoea kuvaa saa mkononi. Lakini sasa kutoka nimeona hili swali, ni tatafuta saa nikuwe navaa. Manake saizi kuna saa ambazo zina nirembo sana, yani ata ukivaa mtu anashanga, haa, hii saa ulitoa wapi. Huwa sivai lakini nitaanza.

Ndiyo ninapenda sana maua. Ninapenda sana maua. Na maua ambayo ninapenda sana ni uwa la waridi. Napenda rangi ya nyekundu. Mwanzo uwa la waridi la rangi ya nyekundu. Hata kama watu wengi wanasema, oh, waridi, waridi. Ah, waridi kwangu, nainapenda sana.

Kipawa ambayo niko nayo ni kipawa ya uigizaji. Ninapenda sana kuiga. Lakini nilikua nafanya hiyo katika shule ya upili na nilikua ninapenda sana. Saizi ni vyenye mambo ni mengi lakini nikipata wakati wa kurudi nitarudi kufanya uigizaji.

Ninapenda mikutano ambayo kwanza hayachukui muda mwingi kwa sababu watu huwa wanaboeka sana kwa mikutano ya unapata mkutano mmoja unachukua muda wa karibu masaa saba. Yaani kivipi hasa mikutano ambayo napenda ni mkutano wa mikutano ya muda muda mfupi na pia mkutano ambao si kuongea kuongea kuongea kila wakati. Yaani unapata ni mtu mmoja anaongea anaongea. Hata unapata watu wanaanza kulala. Ninapenda mikutano ambayo yana uchangamfu hata kama yanachukua muda mfupi.

Ndiyo, ndiyo, ni mwewaifikiria kuanzisha biashara yangu Mwanzo huu mwaka wa ilfu mbili ishirina sita Nitanzisha biashara kuza rinda rinda ndefu ndefu, ninajua wasichana watapenda sana Sasa hiyo ndo ni nataka kujaribu, nijitowe katika ile Yani hile hile hile hile mahali pa kupumzika niseme wachasani anzishe biyashara nione venye kutaenda.

Ndiyo, ninapenda sana kusikiza redio, ninapenda kusikiliza redio. Mwanzo nikona wanahabari ambao huwa wananichangamsha sana. Yani ni huwa nikiamka niwashe redio na niwasikie ninafurahi sana na pia redio huwa iko na muziki mzuri mzuri Ndiyo, ninapenda kusikiliza radio.

Ndiyo, ninaweza kuishi siku moja bila teknolojia. Ata siku mbili. Kuna masaa ambayo, hua hata ninataka kutoka kwa teknolojia. Nikae karibu wiki moja bila teknolojia. Yaani nikue na simu ile ya katululu pekeake. Yaani nikitaka kuongea na mtu ni hivo. Lakini mambo ya simu ya mtandao na nini saa zingine huwa sitaki. Asa ninaweza kuishi sikumoja bila teknolojia.

Bado sija jiwasilisha, bado sijachukua kura, yani ile kuenda kuwasilisha kura, lakini nitafanya hivo. Sijawai piga kura, lakini hii ya mwaka wa 2027, nitajikaza nitapiga kura.

Ndiyo, nimewahi nunua tikiti ya tukio na nilinunua mtandaoni. Na ilikuwa tukio ambayo ilikuwa mzuri, ilikuwa na uchangamfu mingi na ilikuwa ya muziki. Sasa nilipenda sana.

Ndiyo, ninapenda kutembea kwa miguu. Maanake, kuna masaa ambayo huwa sitaki kutumia pesa mingi. Hasa huwa ninasema, wacha tu nitembee kwa sababu pia ni tizi. Unajua mtu akitembea pia, unafanya tizi. Sasa, mimi huwa napenda kutembea kwa miguu. Ili nifanye tizi.

Ndiyo, ninapenda sana kuenda pwani, ila sijaenda pwani miaka kadhaa, lakini ninapenda sana kuenda pwani kwa sababu ninapenda bahari, ninapenda maji ya bahari. Yaani, unakaa hivi, unasema, waa, yaani, unasikia tu vizuri, unasikia umefurahia, ndio maana ninapenda kuenda pwani.